Mimi napenda kufanya kazi yangu, nikiwa peke yangu, na bado nikiwa na watu wengine. Maana pia nikifanya kazi na watu wengine, napata elimu ambayo sikuwa nayo, na napata kujua kitu ambacho sikukifahamu. Kwa hivyo napenda kufanya kazi yangu, peke yangu, na pia nikiwa na wengine.

Mafanikio ambayo mimi nadhamini kibinafsi kwenye kazi ni. Kwanza ni fanikio la kuweza kuwa mhudumi wateja na kuweza kutatua. Shida ama swala ambazo walikuwa wameniletea ni wasaidie kutatua. Hilo ni fanikio langu la kibinafsi.

Vile ambavyo mimi nasherekea mafanikio wa timu kwanza ni kwa kushangilia zaidi na kutukiwa na watu wa timu yangu. Kwanza tukishangilia, tunapata vinywaji na vyakula kwa wingi, hili tuweze kusherekekea pamoja.

Mimi napenda kusoma vitabu vya kunipa nguvu ama kuniweka nguvu kwenye maisha hivi ni vitabu ambavyo nikivisoma napata jinsi na mana cha jinsia kutatua mambo fulani kwenye hii maisha.

Mara mimi ninapoamka kwanza napiga dua na mshukuru mungu kwa kuamka. Alafu nafanya mazoezi yangu na badae naweza kula kiamsha kinywa. Ninapoamka naamka kitu saa kumi na moja na kabla kuondoka napenda pia kuoga naenda kazini nikuwa msafi.

Wakati wa mvua napenda kuenda shambani kulima ama kupalilia Nasema napenda mvua na nakumbuka mvua wa mwaka wa alfu mbili ishirini na nne ulikuwa mvua kubwa niliupenda na huo mvua haukubadilisha mipango yangu na mimi huwa nasikia vizuri nikiskia sauti ya mvua.

Mimi napenda kunywa kinywaji ambacho ni cha sharubati ama juisi na ninapo kinywa hiki kinywaji hua naskia vizuri mwili wangu waskia vizuri na yule ambaye alinielekeza kunywa kinywaji hichi ni mpenzi wangu.

Ili kujiandaa kwa mkutano lazima kwanza niwe na kalamu na karatasi za kuandikia kila ambacho kitakuwa kinasemekana kwenye mkutano. Pia lazima nijiandae kwa kama nitakuwa naongea nijue ni nini ambacho nitasema niwe nimejitayarisha vilivyo kwenye mkutano.

Naitumia komputa yangu zaidi wakati ambao naangalia vitu mtandaoni kama vile mtandao ya YouTube Pia natumia kompyuta wakati ambao naandika vitu zangu za kazini ili niweze kuvitumia badae hivyo ndivyo ninavyotumia kompyuta yangu.

Wakati ambao ni na mgogoro na mtu Haswa huwa kwanza nahakikisha tumeongea na tumesikizana ili tujue kwamba shida iko wapi ili nasi tuweze kutatua hilo shida kwanza nasikiza shida yake iko wapi ili tuweze kutatua mgogoro.